Nahifadhi data yangu katika maeneo mbali mbali. Kwanza, nahifadhi data kwenye vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta, simu ya mkononi na tablet. Vyenye vifaa hivi, data huhifadhiwa kwenye vifaa za hifadhi ya ndani au internal storage au hard disk kama picha, nyaraka, video na faili za masomo. Pili, nahifadhi data kwenye hifadhi ya nje kama flash disk, memory card na external hard drive. Hizi hunisaidia kubeba data kwa urahisi na pia ni njia nzuri ya kuhifadhi nakala ya ziada au backup. Endapo kifaa kikuu kitapata hitilafu. Tatu, nahifadhi data mtandaoni au kwenye cloud storage kama vile Google drive, one drive au drop box. Hii hurahisisha kupata data yangu wakati wowote na mahali popote mradi tu nina intaneti. Pia ni salama zaidi kwa sababu hata kifaa kikiharibika data hubaki salama mtandaoni. Kwa ujumla, hifadhi yangu ya data ni katika maeneo zaidi ya moja ili kuhakikisha usalama wake, kuepuka kupotea na kurahisisha matumizi yake wakati wowote inapohitajika.

Ndiyo, ninapenda kuzungumzia siasa. Napenda kuzungumzia siasa kwa sababu inasaidia kuelewa kinachoendelea nchini. Haki na wajibu wa raia. Na jinsi maamuzi ya viongozi yanavyoathiri maisha ya kila siku kama elimu, ajira na maendeleo. Mazungumzo haya hupanua mawazo na kunifanya nijifunze kusikiliza maoni tofauti ya watu wengine. Hata hivyo, sipendi siasa zinapogeuka kuwa za mabishano na chuki. Napendelea mazungumzo ya kujenga, yenye heshima na yanalenga suluhisho. Pia napenda kujadili siyasa kwa kutumia tarifa sahihi. Si uvumi ili kuepuka kupotoshwa. Kwa ujumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa lengo la kujifunza na kuelewa, si kugombana. Kwangu siasa ni nzuri ni ile inachochea umoja uwajibikaji na maendeleo katika jamii.

Ningependa kujaribu michezo kadha wa kadha. Kwanza, ningependa kujaribu kuogelea. Mchezo huu unanivutia kwa sababu ni mzuri wa wa afya ya mwili mzima kusaidia kuimarisha misuli yote. Pia, kuogelea kunanifundisha kujiaminia na kupunguza hofu ya maji jambo ambalo ni muhimu kwa usalama. Pili, ningependa kujaribu basketiboli. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji kasi, umakini na ushirikiano wa timu. Ningependa kujifunza ili kuboresha uwezo wangu wa kuruka, kurusha mpira kwa usahihi na kufanya maamuzi ya haraka. Tatu, ningependa kujaribu riadha, hasa mbio za masafa marefu, hii ni kwa sababu riadha hujenga uvumilivu, nidhamu na nguvu ya akili, kukimbia kwa mda mrefu kunasaidia kujifunza, kutokata tamaa na hata ninapochoka. Zaidi ya hayo, ningependa kujaribu michezo ya mapigano au karate au taekwondo. Michezo hii hufundisha kujilinda nidhamu, heshima na uthibiti wa hasira.

Napendelea viatu vya aina mbalimbali kulingana na matumizi au mahali ninapoenda. Kwanza, napendelea viatu vya mchezo au sneakers kwa sababu ni vyepesi na vya kustarehesha. Viatu hivi ni vizuri kwa kutembea umbali mrefu, kucheza michezo, na kufanya shughuli za kila siku. Pia, hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini kwa sababu havichoshi miguu haraka. Pili, napendelea viatu vya wazi kama sandali hasa wakati wa joto. Viatu hivi ni vizuri kwa kupumzika na kutia miguu hewa. Hivyo kunanifanya nijisikie rahatisho zaidi. Ni rahisi kuvaa na vinafaa kwa matembezi ya kawaida pia. Kwa hafla maalum, ninapotaka kuonekana nadhifu, napendelea viatu vya ngozi vilivyofungwa. Viatu hivi hunipa mwonekano wa heshima na umakini, hasa ninapohudhuria sherehe ya ibada au mikutano muhimu. Kwa ujumla, napendelea viatu vinavyochanganya ustarehe, uimara na mwonekano mzuri. Ili viandamane na shughuli zangu za kila siku na kunifanya nijisikie vizuri muda wote.